Ninapendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali, na hili ni jambo ambalo nimekuwa nikilizingatia kwa muda mrefu katika maisha yangu ya kila siku. Mwanga una hatari kubwa sana katika namna tunavyo jisikia, tunavyo fanya kazi, na hata tunavyo pumzika. Ingawa watu wengi hawazingatii sana aina ya mwanga uliopo katika mazingira yao. Kwangu mimi, mwanga ni jambo muhimu sana kwa sababu unaatiri macho, akili na hisia zangu kwa ujumla. Kwanza kabisa, mwanga wakati unanipa faraja kwa macho yangu. Macho ya binadamu yameumbwa kufanya kazi vizuri katika mwanga wa kawaida. Sio muanga mkali sana. Mwanga mkali unaweza kusababisha macho kuchoka, kuwasha, machozi au hata maumivu ya kichwa. Lakini mwanga wakati unisaidia kuona vizuri bila kujilazimisha. Ninapo kuwa na soma, nikiandika au nikitumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta na simu, macho yangu yanabaki sawa ata baada ya muda mrefu. Pili, mwanga wakati unisaidia kuona umakini mzuri. Mwanga mkali sana unaweza kusababisha msisimuko wa akili kupita kiasi. Na wakati mwingine, unaweza kuhisi wasiwasi au presha bila sababu ya moja kwa moja. Lakini mwanga wa kati uleta hali ya uviyano. Unifanya niweze kukaa chini kwa muda mrefu, kufikiria kwa utulivu, na kukamilisha kazi zangu bila haraka au msongo wa mawazo. Kwa upande wa hisia, mwanga wakati unamchango mkubwa sana. Unapukua katika mazingira yenye mpango wakati, unahisi amani na utulivu wa ndani. Hii ni umuhimu sana hasa badaa ya siku ndefu iliojaa shughuli nyingi. Mwanga mkali unaweza kufanya mtu ahisi kama bado yuko kazini, au katika mazingira yenye shinikizo, lakini mwanga wakati hunipa hisia kupumzika na kujiachia. Kwa mfano, ninapokuwa nyumbani, jioni, na pendelea taa zenye mwanga wakati. Mwanga huu unisaidia kuzungumza na familia kwa utulivu, kusikiliza muziki, kusoma kitabu, au kutazama kitu kwa raha. Hauleti msisimuko mwingi, wala hausababishi usingizi mapema. Ni mwanga unaofaa kwa shughuli za kawaida za nyumbani. Mwanga wakati pia unafaida kubwa kwa afya ya akili. Katika dunia ya leo, watu wengi wanakabiliwa na msongo wa mawazo kutokana na kazi, masomo na majukumu ya kila siku. Mwanga mkali unaweza kuongeza hali hii bila mtu kujua. Lakini, mwanga wakati hutuliza akili na husaidia kupumzika mawazo mengi. Hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga mawazo yangu na kujielewa zaidi. Kwa upande wa usingizi, mwanga wakati ni muhimu sana. Mwanga mkali usiku unaweza kufuruga mzunguko wa asili wa mwili. Kwa sababu, mwili hufikiri bado ni mchana. Lakini, mwanga wakati hasa wajoto, huupa mwili ishara kwamba ni wakati wa kupunguza shughuli. Hii unisaidia kujiandaa kulala, kupata usingizi mzuri na kuamka ni kiwa na nguvu siku inayofuata. Katika mazingira ya kazi ya umasomo, mwanga wakati husaidia sana. Unapukua ofisini au darasani na mwanga mukali kupita kiasi, unaweza kuhisi uchovu haraka au hata kukosa hamasa. Lakini, mwanga wa kati huleta hali ya kawaida na eni ya kirafiki. Hunifanya nijisikie huru kufanya kazi yangu bila presha, na hata kuwasiliana na watu wengine kwa urahisi zaidi. Mwanga wakati pia huchangia katika ubunifu na fikra pana. Nimigundua kwamba mawazo mazuri huja nikiwa katika mazingira yenye mwanga wakati. Akili inakua huru, haichoki na mawazo ya natiririka vizuri. Hii ni muhimu kwa kazi zinazo hitajika kupanga, kuandika au kutatua matatizo. Zaidi ya hayo, mwanga wakati unayupa mazingira mvuto wa asili Unafanya chumba kionekane cha kufutia, cha joto na cha kukaribisha Mwanga mkali unaweza kufanya mazingira yaonekane makavu au magumu Lakini mwanga wakati uleta hali ya uhai na ukaribu Kwa ujumla.

Ninapenda mambo mengi sana kuhusu shirika langu Lakini Jambo la kwanza kabisa linalo nivutia ni mazingira yake ya kazi shirika langu lina mazingira ya amani heshima na ushirikiano Kila siku ninapoingia kazini na hisi niko mahali salama mahali ambapo mawazo yangu yanathaminiwa na mchango wangu unaonekana Hii inanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi bila kulazimishwa Jambo la pili nalo lipenda na mputa maduni wa kishirikiana katika shirika langu, watu hawafanyi kazi kwa ushindani au sio na afya, bali husaidiana. Wafanya kazi wanaelewana, wanashirikiana na wanasaidiana kufika malengo yawe ya pamoja, unapokwama. Kuna mtu wa kukuongoza na unapofaulu, kuna watu wa kusherekea pamoja nawe. Hii hunifanya nijisikie kama sehemu ya familia, sio mfanya kazi wakawaida tu. Napenda pia sana mawasiliano wazi na ya heshima. Viongozi wa shirika langu wakotayari kusikiliza maoni ya wafanya kazi bila kuwa hukumu. Kuna uhuru wakuliza maswali, kutoa mawazo na hata kupendekeza mabadiliko. Hii hu nifanya nijisikie kuwa sauti yangu ni muhimu, na inanifanya nijitume zaidi kwa sababu na jua mchango wangu unathamani. Jambo lingine muhimu ninalolipenda ni fursa ya kukua na kujifunza. Shirika langu linanipa na fasi ya kujifunza ujuzi mpia, kuhudhiria mafunzo na kuboresha uwezo wangu wakazi. Kila siku najifunza kitu kipia, na najihisi nikikua kita aluma na nakibinafsi. Ninahisi kwa mba shirika linawezi linawekeza katika maendeleo yangu na hilo linanipa hamasa kubwa Napenda pia mpangilio na uwazi majukumu Kila mfanya kazi anajua na chotakiwa kufanya malengo yako wazi na kazi zinafanyika kwa utaratibu mzuri Hii hupunguza mchanganyiko na unisaidia kufanya kazi kwa amani bila pressure isio ya lazima. Pangilio huu hunifanya nijisikie ninailewa mwelekewa shirika na nafasi yangu ndani yake. Heshima ni jambo jingine kubwa ninalolipenda sana. Katika shirika langu, kila mtu anahishimiwa bila kujali cheo, umri au nafasi. Kila mtu anachukuliwa kama muhimu na mawazo ya kila mtu ya naweza kusikilizwa. Hii hujenga mazingira mazuri ya kazi na mahusiano ya kudumu katia wafanya kazi. Napenda pia maadili na malengo ya shirika shirika langu halifanya kazi kwa faida peke Bali linalengo la kuleta mabadiliko chanya katika jamii kujua kwamba kazi ni nayofanya inasaidia watu wengine hunipa furaha ya kipeke Ninahisi fahari kuwa sehemu ya shirika lenye mwelekezo mzuri na lengo la kweli Jambo lingine ni nalodhamini ni msaada wa viongozi viongozi wangu wakotayari kunielekeza, kunishauri na kunisaidia kukua. Wanatumia uongozi wa mfano, siwa hofu. Wanahamasisha, wanatia moyo na wanajenga wafanya kazi wao badala ya kuwabana. Hii hunifanya nijisikie ni na mtu wakunitegemea kazini. Napenda pia uwiyano wakazi na maisha binafsi. Unahimizwa na shirika. Shirika linatambua kuwa mfanya kazi mwenye afia njema na amani ya moyo hufanya kazi vizuri zaidi Kuna uelewa kwamba maisha ya nje ya kazi pia ni muhimu na hii hunifanya nifanye kazi kwa furaha zaidi bila kuchoka kupita kiasi shirika langu pia linahamasisha ubunifu wa na mawazo mapia mawazo mapia yanakaribishwa na mtu hahukumiwi kwa kupendekeza jambo jipia Hii hunifanya nijisikie huru kufikiria na kuleta suluhisho mpia katika kazi yangu. Najua kuwa hata kama wazo halita chukuliwa nimesikilizwa na hilo ni muhimu sana kwangu. Zaidi ya hayo, ninapenda ushirikiano kati ya idara mbalimbali. Watu kutoka idara tofauti wanafanya kazi pamoja wanashiriki.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Sio tu burudani, bali ni njia ya kugundua ladha, tamaduni, na uzoefu mpya. Kila wakati ninapokula kitu kipya, nahisi kama ninagundua sehemu mpya ya dunia. Ni hisia ya furaha, msisimko, na mara nyingine, hata shauku ya ajabu. Kuonja chakula kipya kunanifundisha kuwa maisha ni ya kugundua na kujaribu vitu vipya kila siku. Kwanza kabisa, kujaribu vyakula vipya kunanipa nafasi ya kupata ladha tofauti. Kila chakula kina harufu yake, muundo wake na ladha yake ya kipekee. Kila jaribio ni kama safari ndogo ya ladha, ambayo hunifanya nijiskie kuwa dunia ni kubwa zaidi kuliko nilivokuwa nikifikiria. Hii hunifundisha kudhamini ubunifu wa wapishi na watu wanaotengeneza chakula. Ni sanaa ambayo inafanana na mziki au sana ya uchoraji kwa sababu kila kitu kina mpangilio wake na ladha yake ya kipekee. Pili, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunisaidia kujifunza kuhusu tamaduni mbali mbali. Chakula ni sehemu kubwa ya utamaduni wa kila jamii. Kwa mfano, chakula cha nchi fulani kinanijulisha kuhusu historia yao, mazingira wanayoishi na maisha yao ya kila siku. Hii ni njia ya kujua ulimwengu bila kusafiri. Na inanifanya nijisikie kama ninafanya safari ya kiutamaduni kila mara ninapokula kitu kipya. Kuonja vyakula vipya pia kunanisaidia kujua ladha zangu na kufungua akili yangu. Mara nyingi mtu anakuwa na ladha yake aliyozoea, lakini kujaribu vyakula vipya kunanifundisha kuwa kuna ladha nyingi ambazo sijawai kugundua. Hii hunifundisha kuwa mabadiliko ni jambo nzuri, sio tu la kutisha. Pia kujaribu vyakula vipya kunanisaidia kuwa mwenye ujasiri. Hakuna kila mara mtu anapenda kuonja kitu ambacho hakijajulikana. Lakini kila wakati ninapojaribu chakula kipya nahisi nimejishinda hofu ndogo na hiyo huniongezea kujiamini Hii ni somo muhimu maishani kuchukua hatua hata kama kuna hofu kidogo Napenda pia kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunisaidia afya yangu Kuonja aina tofauti za chakula kunanisaidia kupata virutobisho tofauti, lishe bora na mchanganyiko vya vyakula ambavyo mwili wangu unahitaji. Kwa mfano, kujaribu vyakula vya mimea, matunda na vyakula vya kienyeji kunanisaidia kupata mchanganyiko, wa lishe ya asili na yenye afya Kuonja chakula kipya pia ni njia nzuri ya kufurahia maisha na kushirikiana na wengine. Mara nyingi napenda kujaribu vyakula vipya pamoja na marafiki au familia. Kucheka pamoja, kushirikiana hisia za ladha na kushangilia kitu kipya, kunaunda kumbukumbu nzuri ambazo huzidi kuwa za chakula peke yake. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kujifunza uvumilivu na uvumbuzi. Sio kila chakula kipya ninachokipenda mara moja. Na wakati mwingine, ni lazima nikijaribu mara kadhaa. Hii hunifundisha kuwa maisha ni kuhusu kujaribu, kushindwa kidogo na kuendelea bila kukata tamaa. Kuonja chakula kipya pia hunisaidia kuchunguza hisia zangu. Kila chakula kinachonipendeza, hunifanya nijisikie furaha ya kipekee. Au kila chakula ninachokichukia, hunifundisha kitu kuhusu ladha zangu, maisha yangu, na mapendeleo yangu binafsi. Kwa jumla, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunisaidia kukuwa, kufurahia maisha, kujifunza kuhusu tamaduni, na kuboresha afya yangu. Nifuraha ya kipekee ni elimu isiyo rasmi na ni njia ya kuungana na wengine pia.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia rahisi, salama na ya haraka ya kulinda taarifa zangu na vifaa vyangu. Katika dunia ya leo ambapo simu, kompyuta na vifaa vingine vina taarifa nyingi binafsi. Usalama ni jambo la msingi. Mfumo wa vidole hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi kama picha, ujumbe na hati muhimu. Kwa mfano, ikiwa simu yangu inapotea au mtu anajaribu kuipiga kuitumia, mfumo huu unahakikisha kuwa mtu huyo hawezi kufikia taarifa zangu. Hii inanipa amani ya akili kwani najua data yangu iko salama. Pili, napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi na haraka kuutumia. Hakuna haja ya kuandika nambari au maneno ya siri marefu. Ninapofungua simu yangu au kompyuta, ninabonyeza kidole changu tu, na inaingia mara moja. Hii inarahisisha maisha, hasa ninapokuwa na shughuli nyingi, au nikihitaji kufanya kazi haraka. Mfumo wa vidole pia unapunguza hatari ya usaliti. Maneno ya siri, mara nyingi, yanakumbukwa kwa ugumu au mtu mwingine anaweza kuyajua. Lakini kidole changu ni kipekee na hakuna mwingine anayeweza kuiiga kwa urahisi. Zaidi ya hayo napenda mfumo huu kwa sababu unasaidia kuunda tabia nzuri ya usalama. Unanijenga kwa makini na data zangu na hunifanya nifikirie mara mbili kabla ya kushiriki taarifa zangu au kuacha vifaa vyangu bila uangalizi. Mfumo wa vidole pia una matumizi mbali mbali. Si simu tu, bali pia kompyuta. Milango ya ofisi na baadhi ya mashine za banki zinaweza kutumia mfumo huu. Hii inarahisisha maisha kwa kuunganisha usalama na urahisi wa kila siku. Pia, mfumo wa vidole unanisaidia kuepuka kupoteza muda. Kama ningetumia nambari au maneno ya siri marefu, ningehitaji muda kuandika au kukumbuka. Lakini kwa kidole, muda unaokosekana unapunguzwa sana. Kwa upande wa usalama, mfumo huu unapanua uwezo wa kulinda faragha zangu. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mtu kutumia simu yangu bila ruhusa. Hii hunipa uhuru zaidi wa kutumia teknolojia bila hofu. Zaidi ya hayo, napenda mfumo huu kwa sababu unarahisisha ushirikiano wa teknolojia na maisha ya kila siku. Kwa mfano, mara nyingi napaswa kufanya malipo, kufungua milango au kufikia data muhimu, haraka. Na mfumo wa vidole, unaniruhusu kufanya yote kwa haraka na usalama. Hii inasaidia sana katika kazi zangu na maisha ya kila siku. Mfumo wa vidole pia unanisaidia kudhibiti ufikiaji wa taarifa za watu wengine. Kwa mfano, wakati mwingine napaswa kushiriki simu au kompyuta yangu na marafiki, familia au wenzangu wa kazi. Hata hivyo, mfumo wa vidole unahakikisha kwamba kila mtu anaweza kufikia sehemu tu inayoruhusiwa na sehemu zangu binafsi zinabaki salama. Hii ni muhimu sana katika kuhakikisha faragha zangu inaheshimika. Zaidi ya hayo, napenda mfumo wa vidole kwa sababu unanifanya nijisikie mwenye ujasiri wa kiteknolojia. Mara nyingi, watu wanahofu au wasiwasi juu ya usalama wa vifaa vyao, lakini ninapokuwa na mfumo huu nahisi nina uwezo wa kudhibiti vifaa vyangu. Hii hunisaidia kuwa na amani ya akili na kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Mfumo huu pia hunisaidia katika au tendaji wa kila siku. Kwa mfano, wakati nina mkutano wa haraka au ninapohitajika kuangalia maelezo muhimu kwenye simu au kompyuta. Sihitaji kutumia muda mwingi kuingia. Ninabonyeza kidole changu tu na tayari niko tayari kufanya kazi. Hii inarahisisha maisha yangu na kunipa uhuru mkubwa. Zaidi ya hayo mfumo wa vidole hunisaidia kujenga tabia za usalama.

Ndiyo, napenda kufanya mazoezi na mara nyingi ni nafanya hivi asubuhi. Ingawa wakati mwingine naweza kufanya jioni pia kulingana na ratiba yangu. Kwa kiweli, nafikiria kuwa kufanya mazoezi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwani huongeza afya yangu, kunipa nguvu na kunifanya nijiskie vizuri kimwili na kisaikolojia. Kwanza kabisa, kufanya mazoezi a subuhi kuna nipa msaada mkubwa wanishati, ninapo jitokeza mapema asubuhi, mwili wangu, umepumzika vizuri na kufanya mazoezi kuna nisaidia kua mka kikamilifu. Hii ni njia nzuri ya kuanza siku kwa nguvu na motisha. Unapofanya mazoezi a subuhi, mwili huanza kutoa endorphins ambazo ni kemikali zi na zofanya mtu a jiskie furaha na motisha. Kwa hiyo, kufanya mazoezi a subuhi kuna nifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za siku nzima. Pili, kufanya mazoezi a subuhi kuna nisaidia kuwa na mpangilio dhabiti wa maisha. Kwa kuwa, ninajihitaji kufanya mazoezi kila asubuhi. Hii u nifundisha nidhamu na kupanga ratiba yangu vizuri. Nina pojitayarisha mapema asubui, huwani mekamilisha sehemu muhimu ya maisha yangu kabla hata ya kuanza kazi, hii hunipa amani ya akili na kunifanya niwe na utulivu. Zaidi ya hayo, kufanya mazoezi a subui kuna saidia kuimarisha afya yangu ya mwili, mazoezi huchangia kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na matatizo ya moyo. Pia huchangia kupunguza uzito kupita kiasi na kuongeza misuli na nguvu za mwili. Kwa hiyo, kwa kufanya mazoezi asubui, ninaanza siku yangu kwa afya nzuri na mwili wenye nguvu. Napenda pia kufanya mazoezi asubui kwa sababu kuna nisaidia kukuza utimamu wa akili. Wakati mwili unapofanya kazi, ubongo pia unapata hewasafi na mwangaza wa asubui, unaongeza tahadhali na umakini. Hii ni muhimu sana, hasa wakati ni na kazi au masomo ya siku nzima. Kwa hiyo, mazoezi asubui haya saidii tu mwili, bali pia akili yangu. Ingawa napendelea asubui, wakati mwingine ninafanya mazoezi jioni. Hasaa pale ninapokosa fursa ya kufanya asubui. Jioni pia ni wakati nzuri wa kufanya mazoezi. Kwa sababu, usaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Hii inasaidia kuondoa stress, kuboresha usingizi, na kurejesha nguvu mwilini baada ya shugli nyingi. Hii ni muhimu sana kwa afya ya kisaikolojia. Zaidi ya hayo, kufanya mazoezi jioni kuna saidia kuepuka usingizi mbaya. Wakati mwingine, watu hulaumu jioni kwa kuwa huathiri usingizi, lakini kwa mimi, mazoezi ya jioni ya mwanga au moderate unifanya nijisikie vizuri bila kuathiri usingizi wangu. Hii ni muhimu sana kwa wale ambao wanataka afyanzuri bila kupoteza mda wa kupumzika. Pia napenda kufanya mazoezi kwa sababu unisaidia kujenga nidhamu binafsi. Ninapopanga ratiba yangu ya mazoezi na jua lazima ni tatekeleza bila kuchelewa. Hii inanifundisha usimamizi wamda, uvumilivu na kujitolea. Nidhamu hii situ ya mazoezi bali pia huingizwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwa upande wa aina za mazoezi, mimi napenda mchanganyiko wa cardio, push-ups, sit-ups na mazoezi ya kupumua. Hii husaidia mwili wangu kuwa nanguvu na stamina. Pia napenda kufanya mazoezi ya kutembea au kukimbia inje. Hasa asubui ambapo hewa ya safi ya asubui inasaidia kupumua vizuri. Hii hunifanya nijiskie tayari na kuwa na furaha ya kipekee. Pia kufanya mazoezi kuna nisaidia kujenga mtindo wa maisha wa afya. Siyo tu mazoezi, bali pia uchangia kula chakulabora, kunywa maji mengi na kuepuka tabia zisizo nzuri. Kwa kufanya mazoezi asubui au jioni, najifunza kuwa afya ni sehemu ya maisha ambayo ni muhimu kulinda kila siku. Napenda kufanya mazoezi kwa sababu unisaidia kuunda mtindo wa kijamii.

Ndio, napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu ni njia nzuri ya kupata mitazamo tofauti na kufahamu mawazo ya watu mbalimbali. Kila siku, mtandao una maoni mengi kutoka kwa watu wenye asili, umri na mitazamo tofauti. Na hii inafanya kuwa burudani na elimu kwa wakati mmoja. Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa fursa ya kuona jambo kutoka kwa upande mwingine na maranyingi hunifundisha kuwa na ufahamu mpana zaidi wa dunia. Kwanza kabisa, kusoma maoni mtandaoni kunanisaidia kujua mitazamo tofauti. Wakati mwingine, watu wana mawazo tofauti kabisa na yangu. Na kusoma maoni yao kuna nifundisha kutofikiria kuwa mitazamo yangu pekee ndio sahihi. Hii hunifundisha kuwa wazi kwa mawazo mapya na kuwa mnyenyekevu. Kwani kila mtu ana historia yake na sababu za mawazo yake. Kwa hivyo, kusoma maoni mtandaoni kuna nisaidia kuwa na ufahamu na hekima zaidi. Pili, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu kuna nisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kutathmini taarifa. Siku hizi mtandao umejaa taarifa zisizo sahihi au za kupotosha. Nakusoma maoni ya watu mbalimbali, kunanifundisha kuchambua kile ninachosoma. Hii hunisaidia kuona ni maoni gani na yanayotoka kwa uzoefu wa kweli, ni maoni gani ya nahisia tuu na ni maoni gani yanayoonyesha kukweli wa hali. Kwa hivyo, kusoma maoni mtandaoni kunanisaidia kuwa makini na siyo kupuuza hali halisi. Zaidi ya hayo, kusoma maoni mtandaoni kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Wakati mwingine, mtu anashiriki hadithi au uzoefu wake mtandaoni ambao unaweza kuwa na maana kwangu. Hii inaweza kunipa elimu ya maisha, mapendekezo ya kutatua matatizo, au hata njia mpya ya kufanikisha jambo fulani. Kwa mfano, maoni ya watu kuhusu kitabu, sinema au bidhaa yanaweza kunifundisha niangalie kwa makini zaidi au kuboresha uamuzi wangu. Napenda pia kusoma mtandaoni kwa sababu hunipa burudani na msisimuko. Wakati mwingine, maoni ni ya vichekesho ya kufurahisha au yanachangia mjadala mzuri mtandaoni. Kusoma maoni haya kuna nifanya nijisikie sehemu ya jamii na huchangia furaha ndogo ya kila siku. Hii ni ya aina ya burudani ambayo ni ya kipekee. Kwani inaunganisha watu kutoka sehemu tofauti za dunia kwa mitazamu na hisi ya zao. Kusoma mtandaoni pia kuna nisaidia kujenga maoni yangu binafsi. Wakati mtu anaandika maoni yake, kuhusu jambo fulani, mimi hupata nafasi ya kulinganisha maoni yake na yangu. Na hivyo kuunda mtazamo wangu binafsi kwa njia sahihi na ya kina. Hii huchangia kujenga kuelewa mkubwa zaidi na kunisaidia kufanya maamuzi bora. Zaidi ya hayo, kusoma mtandaoni kwa sababu, mimi hupenda kusoma mtandaoni kwa sababu na najua kile jamii inachokiona au kufikiria. Watu wengi wanashiriki hisia zao kuhusu maswala ya kijamii, kisiasa au hata burudani. Hii huniwezesha kuwa na ufahamu wa kile kinachuzunguka katika jamii yangu na hata dunia ni kote. Kusoma maoni ya watu kunanifanya nisitegemee taarifa moja tu, bali nijue kwamba kuna mitazamo mingi ya kuzingatia. Pia kusoma maoni mitandaoni kunanisaidia kuboresha mawasiliano yangu. Wakati mtu anashiriki maoni, ninajifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu vizuri, jinsi ya kuzungumza kwa heshima, na jinsi ya kuandika maoni yangu kwa njia inayofaa. Hii ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwani mawasiliano ni sehemu muhimu ya mafanikio nawa uhusiano mzuri na wengine. Kusoma mtandaoni unasaidia kuwepuka upotovu wa habari.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika kwa utulivu, kusikiliza muziki laini au kusoma kidogo. Wakati mwingine, huandaa chakula ninachokipenda, kuzungumza na familia au kuangalia filamu. Kuwa nyumbani, hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikie salama.

Kila mtu ana maeneo ambayo anahitaji kuimarisha. Na mimi pia siyo tofauti. Kwa sasa, napenda kuzingatia kuimarisha ujuzi wangu katika usalama wa kiteknolojia na ujuzi wakidigitali. Kwani zama hizi za kiteknolojia zinahitaji mtu kuwa makini, wa kimaswala, na mwenye uwezo wa kutumia zana mbalimbali kwa ufanisi. Dunia ya kidigitali inaendelea kubadilika kila wakati. Na teknolojia mpya huibuka kila siku Hivyo ni muhimu kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili nisiwe nyuma. Kuimarisha ujuzi wa kiteknolojia kuna husisha kujua jinsi ya kutumia programu na zana mbalimbali. Kwa mfano, napenda kujua zaidi kuhusu programu za kompyuta. Zana za usimamizi wa data na programu za usalama wa mtandao Hii ni muhimu si tu kwa kazi zangu za kila siku Bali pia kunasaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuthibiti vifaa vyangu kwa njia salama. Kuwa na ujuzi bora wa kiteknolojia hufungua fursa nyingi kwani mtu anapokua na uhakika wa kutumia zana hizi, anaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa uhuru zaidi. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha mawasiliano yangu, hasa jinsi ya kueleza mawazo kwa wazi na kwa heshima. Hii ni muhimu sana katika maisha ya kila siku kwani mawasiliano mazuri yanasaidia kufanikisha kazi, kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu na kueleza mawazo yangu kwa njia ambayo wengine wanaweza kuelewa kikamilifu. Kujifunza mbinu za kuwasiliana kwa ufanisi kunanisaidia pia kushughulika na migogoro kwa njia ya amani na yenye busara. Pili, napenda kuimarisha usimamizi wa muda na nidhamu binafsi. Mara nyingi kuna shughuli nyingi za kila siku, na bila mpangilio bora, ni rahisi kupoteza muda au kufanya kazi kwa msongamano wa nguvu. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kupanga ratiba yangu vizuri, kuhakikisha kuwa kila kitu kinapangwa kwa mpangilio mzuri, na kunipa uhakika wa kufanikisha majukumu yangu yote bila mawazo mingi. Nidhamu hii pia ni muhimu katika maisha ya kitaaluma na binafsi kwani husaidia mtu kuwa na usawa wa ufanisi katika kila kitu anachofanya. Zaidi ya hayo napenda kuimarisha ujuzi wangu katika ufahamu wa usalama mtandaoni. Kila siku, mtandao unajaa taarifa zisizo sahihi, udanganyifu na hatari mbali mbali za usalama. Kujua jinsi ya kutambua taarifa zisizo sahihi, kutumia password salama na kulinda data binafsi ni ujuzi muhimu sana. Kuimarisha hili hunifanya nijisikie salama wakati wa kutumia teknolojia na kunasaidia kuepuka matatizo ambayo yanaweza kuibuka kutokana na kutokuwa makini. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ujuzi wangu wa ufahamu wa kifedha na ujuzi wa kupanga bajeti. Ingawa hii si ujuzi wa kiteknolojia ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku. Kujua jinsi ya kupanga matumizi, kuokoa na kutumia rasilimali kwa uangalifu kunanisaidia kuwa na huru na kuepuka msongo wa kifedha. Hii pia hufundisho uvumilivu na tabia za busara katika maamuzi ya kila siku. Pia napenda kuimarisha ujuzi wa kuchambua taarifa na kufanya maamuzi ya busara. Katika dunia ya leo, taarifa zinapatika kwa wingi mtandaoni na nje ya mtandao. Kujua kuchambua ni muhimu ili kutoa maamuzi sahihi. Ujuzi huo hufundisha mtu kutofikiri kuwa hufundisha mtu kutofikiri kwa haraka bila kuthibitisha taarifa na kuzingatia uhalisi wa kila jambo kabla ya kuchukua hatua. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ujuzi wangu wa fahamu wa mitazamo tofauti. Kusoma, kusikiliza na kuelea watu wenye historia, tamaduni na mitazamo tofauti kunanisaidia kuwa mnyenyekevu na kufikiri kwa kina. Hii ni muhimu sana katika kushirikiana na wengine. Kufanya kazi kwa timu na hata katika uhusiano wa kibinafsi. Ujuzi huu hufundisha uvumilivu, heshima.

Mimi ninaenda mahali pa ibada mara nyingi kwa kawaida kila jumapili na wakati mwingine katika midahalo au hafla maalum za kidini kuenda ibada kunanisaidia kutulia akili kuimarisha imani yangu na kuungana na jamii.

Nguvu zangu kazini ni mchanganyiko wa uwezo wa kushirikiana, nidhamu, uvumilivu na ufanisi wa kiteknolojia. Na hizi zote huchangia kunifanya niwe na dhamani kwa timu yoyote au shirika ninaposhirikiana nalo. Kwanza kabisa, moja ya nguvu zangu kubwa kazini ni ushirikiano na kazi ya timu. Nina uwezo wa kufanya kazi vizuri na wengine, kushirikiana kwa uwazi na kuhakikisha kila mtu anahisi kuwa sehemu ya timu. Ninaamini kuwa kila mtu ana kipaji chake, na nguvu zangu ni kuona kipaji hicho na kuunganisha nguvu za kila mmoja ili kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa mfano, mara nyingi ninaweza kusaidia wenzangu, kushughulikia changamoto filani, au kuunda suluhisho za pamoja kwa matatizo yanayojitokeza kazini. Pili, nguvu yangu nyingine ni uvumilivu na nidhamu binafsi. Ninafanya kazi kwa bidii bila kuchoka. Na mara nyingi, ninapopata changamoto au kazi ngumu siogopi kusonga mbele. Nidhamu yangu inanisaidia kupanga muda wangu vizuri kuhakikisha kuwa kila kazi inafanywa kwa wakati na kushugulikia vikwazo bila kuathiri morali yangu au morali ya wenzangu. Hii ni muhimu sana katika kuhakikisha kila siku kazini ninakuwa na matokeo chanya. Zaidi ya hayo, ninaona ufanisi wangu katika kutumia teknolojia na zana za kidigitali kama nguvu kazini. Kwa kuwa ulimwengu wa kazi unategemea teknolojia zaidi, nina uwezo wa kutumia programu mbalimbali, zana za usimamizi wa data, na njia za kidigitali ili kufanya kazi haraka na kwa usahihi. Hii hunisaidia kuwa na tija kubwa, kupunguza makosa, na kuhakikisha taarifa zote zinadhibitiwa vizuri. Nguvu hii hufanya niwe mteja wa thamani sana kwa timu na shirika. Nguvu yangu nyingine muhimu kwangu ni uwezo wa kushughulikia taarifa na kufanya maamuzi kwa busara. Nina uwezo wa kuchambua taarifa zinazopatikana. Kuzitumia kwa uangalifu na kutoa maamuzi sahihi. Hii ni muhimu kwa sababu, mara nyingi kazini unakutana na taarifa nyingi baadhi ni sahihi na nyingine yasiyo. Uwezo huu hufundisha kuzingatia kila kipengele. Kuondoa upendeleo na kutoa suluhisho bora kwa tatizo lolote. Zaidi ya hayo, nguvu zangu kazini ni ushirikiano na uhusiano mzuri na wenzangu. Ninaamini kuwa mahusiano mazuri hufanikisha kazi kwa urahisi. Na kwa kuwa nina uwezo wa kujenga na kudumisha uhusiano mzuri, mara nyingi ninaweza kushirikiana kwa urahisi na wenzangu. Hii pia hufundisha heshima, uvumilivu na uwezo wa kushughulikia migongano kwa njia ya amani na yenye busara. Pili, ninao uwezo wa kujifunza na kukua kazini kama nguvu yangu. Mara zote nina shauku ya kujifunza mambo mapya, kujaribu mbinu mpya na kuboresha ujuzi wangu. Hii hufanya niwe mteja wa dhamani kwa kila siku ninashirikisha maarifa mapya, teknolojia mpya na mbinu bora katika kazi ninayofanya. Uwezo huu pia hufundisha ufanisi na ubunifu katika kazi. Jambu ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kisasa ya kazi. Zaidi ya hayo, nguvu zangu kazini ni ushugulikiaji wa changamoto la shinikizo. Nina uwezo wa kushughulikia kazi zenye changamoto, kufuatilia maelezo kwa umakini na kufanya kazi chini ya shinikizo bila kupoteza utulivu. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi kazi zinaweza kuwa na masharti ya muda, matarajio makubwa au changamoto zisizotarajiwa. Changamoto zisizotarajiwa na kuwa na nguvu ili kunanisaidia kufanikisha kila jambo kwa ubora. Pia ninaona uwezo, ubunifu na kutoa mawazo mapya kama nguvu kazini. Ninaweza kuunda suluhisho mbadala, kuboresha njia ya kazi na kuchangia mawazo mapya yanayosaidia timu na shirika kufanikisha malengo yake. Ubunifu huu hufanya kazi kuwa rahisi, yenye tija na yenye matokeo bora zaidi. Zaidi ya hayo, nguvu yangu ni kuwa.